Kwa mtazamo wangu, jukumu ninalopenda sana kazini ni kufanya utafiti wa kina na kuunda hoja zenye mantiki katika uwandishi wa kitaaluma. Hili ni jambo linalonipafuraha kubwa zaidi kwa sababu linaniruhusu kutumia akili yangu kikamilifu. Kujifunza kila siku na kutoa mchango wa kweli unaoonekana katika kazi ninayowasilisha. Aa napenda sana jukumu la kuchambua mada na kufanya utafiti kwa sababu hunifanya nijisikie kama mtaftaji wa maarifa. Kila kazi mpya, inanipa fursa ya kuingia katika eneo jipya la elimu, kusoma tafiti mbalimbali na kuelewa hoja kutoka mitazamo tofauti. Kinacho, ninachochunguza, ninapochunguza vyanzo vya kitaaluma Kuchuja taarifa na kubaini kilicho sahihi na chenye uzito nahisi akili yangu ikiwa imepanuka. Kwa upande wangu, huu sio tu utafiti wa kazi bali ni safari ya maarifa inayoniendeleza binafsi na kitaaluma. Aa napenda sana pia jukumu la kuunda na kupanga hoja. Hapa ndipo ninapopata nafasi ya kutumia ubunifu wa kiakili. Kwanzia kuandika utangulizi unaovutia, kuendeleza na hoja kwa mtiririko unaoweleweka. Hadi kuhitimisha kwa hoja zenye nguvu, hunipa kuridhika sana. Ninapofanikiwa kuwasilisha wazo gumu kwa lugha iliowazi na yenye mantiki nahisi nimefanya kazi yenye thamani. Jukumu hili hunifanya nijivunie uwezo wangu wa kufikiria na kwa uchambuzi na kuwasiliana kitaaluma. Zaidi ya hayo, napenda pia jukumu la kuhaliri na kuboresha kazi. Ingawa watu wengine huliona kama kazi ya kuchosha, kwangu ni hatua muhimu sana. Kuhaliri hunipa nafasi ya kuipolisha kazi yangu, kuboresha mtiririko wa mawazo, kuwahihisisha makosa na kuhakikisha kazi inakithi viwango vya kitaaluma. Ninapomaliza kuhaliri na kuona kazi imekua vizuri imeonyesha na imepangwa kwa makini. Nahisi nimerithika kwa ndani kwa sababu najua nimetoa kazi bora. Pia napenda jukumu la kuelewa mahitaji ya mteja na kuyatekeleza kwa usahihi. Hii huhitaji kusikiliza kwa makini. Kuuliza maswali sahihi na kufasiri maelezo kwa uwangalifu. Ninapoeza kuchukua maelezo ya mteja na kuyageuza kuwa kazi ilio kamilika kwa ubora hunipa hisia ya mafanikio. Jukumu hili hunifundisha uvumilivu mawasiliano bora na kuwajipika kwa kile ninacho kabithi. Zaidi ya yote, ninapenda jukumu la kujifunza bila kikomo kupitia kazi yangu. Kama mwandishi huru wa kitaaluma, hakuna siku inayofanana na nyingine. Kila kazi, huja na changamoto mpya, istilahi umpya na uwelewa mpya. Hili ndilo linafanya niendelee kupanga kazi yangu kwa sababu sio kazi inayorudiwa bila kufikiria. Bali ni kazi inahitaji kuwa makini, mwepesi wa kujifunza na mwenye kufikiria pana. Jukumu linalonipendeza sana kazini ni kufanya utafiti wa kina, kuunda hoja zenye mantiki na kuboresha kazi hadi ifike kiwango cha kitaaluma. Jukumu hili hunifanya nihisi kuwa kazi yangu ina maana, hunijenga kitaaluma na kunipa kurithika binafsi. Kwa mtazamo wangu, kufanya kazi ninayoipenda hasaa jukumu ninalopewa, si changamoto kubwa na huwa naifuraia wakati mwingi.

Kwangu mimi, binafsi, hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya baridi ya wastani yenye jua la kutosha, sio baridi kali wala joto kali. Hali hii, hunipa faraja ya mwili na utulivu wa akili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye ari ya kufanya shughuli zangu za kila siku. Napenda hali ya hewa yenye baridi ya wastani kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu. Ninapokuwa kwenye joto kali, huhisi kuchoka haraka, kukosa nguvu na wakati mwingine kushindwa hata kufikiria kwa umakini. Vile vile, baridi kali hunifanya nijisikie nimebanwa na kulazimika kujifunika kupita kiasi. Lakini baridi ya wastani hunipa usawa mzuri, si baridi inayo umiza wala joto linalochosha. Napenda hali ya hewa yenye jua la wastani. Kwa sababu jua hunipa mwanga nguvu ya kisaikolojia na hali ya matumaini. Ninapoliona jua likichomoza au likiwa angani kwa upole nahisi siku imeanza kwa hamasa nzuri. Jua hunisaidia pia kuwa na ratiba nzuri, hasa ninapofanya kazi zinazohitaji umakini na nidhamu. Kwa upande wangu mwanga wa jua, una mchango mkubwa katika kuinua hisia na kupunguza msongo wa mawazo. Aidha, napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana. Upepo huo hunipa hisia ya uhai na kunifanya nihisi kama mazingira yanapumua pamoja nami. Upepo mwanana hunisaidia kupumua kwa utulivu hasa ninapokuwa nje na nikifanya kazi karibu na dirisha. Hali hii hunifanya nijisikie nimechangamka bila kusumbuliwa na vumbi au baridi kali. Pia hali ya hewa ninayoipenda ni ile inayoruhusu mabadiliko ya taratibu. Kama vile asubuhi kuwa na baridi kidogo, mchana kuwa na jua na jioni kurudi kwenye baridi ya kupendeza. Mabadiliko haya, hunifanya nihisi mwenye uwiano wa asili na kunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Kujua ni lini ninafanya kazi nzito na ni lini nitapumzika na ni lini nitafakari. Kwa upande mwingine, ingawa nadhamini mvua kwa sababu ya umuhimu wake kwa mazingira na maisha, sipendi mvua nzito kwa muda mrefu. Napendelea manyunyu kidogo na mvua wa muda mfupi. Inayo safisha hewa na kupunguza vumbi na kuacha mazingira yakiwa safi na yenye harufu mzuri ya udongo. Aina hii ya mvua hunipa utulivu wa kipekee. Na wakati mwingine, hunichochea kufikiria na kuandika kwa kina zaidi. Pia ninapenda hali ambayo, mvwa ni kidogo, alafu kuna jua, na pia kuna upepo. Kwa sababu kazi mingi za nyumbani, zinaeza kufanyika kama kufua nguo. Hii, huwa inasaidia nguo kukauuka haraka. Kwa kumalizia hali ya hewa, ninayoipenda ni ile yenye baridi ya wastani, jua la kutosha na upepo mwanana. Na utulivu wa asili. Hali hii huwa inanifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili na hunipa motisha ya kufanya kazi na hunisaidia kuishi kwa uwiano. Kwa mtazamo wangu, hali nzuri ya hewa si tu ya kuhusu joto au baridi bali. Kuhusu namna inavyo athiri hali ya moyo, akili na maisha yangu kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kula popcorn, na kwa mtazamo wangu binafsi ni snack, ninayopenda sana. Napenda popcorn si kwa sababu tu ya ladha yake, bali pia ni kwa sababu ya uzoefu na hisia zinazokuja pamoja nayo. Na popcorn kwa sababu ya, kwa sababu ni chakula chepesi na cha kufuraisha, ndo maana napenda zaidi. Ninapokula popcorn nahisi kama nachukua mapumziko mafupi kutoka kwenye shughuli nzito za kila siku. Popcorn ni aina ya chakula ambacho, hakihitaji maandalizi magumu, lakini bado hunipa kuridhika. Iwe ni nyumbani, nikitazama filamu, ama nikisoma au nikipumzika. Popcorn huendana vizuri na wakati wa uendani. Pia, napenda popcorn kwa sababu ya ladha yake, inayoweza kubadilika kulingana na upendeleo. Inaweza kuwa na chumvi pekee, inaweza ongezwa utamu, au hata yenye ladha ya viungo mbalimbali. Hii, hunipa uhuru wa kuchagua ladha kulingana na hali yangu ya wakati huo. Wakati mwengine napendelea popcorn yenye chumvi kidogo, na nyakati zingine napendelea iliyo na utamu wa kiasi. Uwezo huu wa kubadilika hunifanya nisichoke haraka na popcorn. Zaidi ya hilo, popcorn hunipa hisia ya urafiki na pamoja. Mara nyingi, kula popcorn hunifanya hufanyika wakati wa mazingira ya kijamii. Kama vile kutazama filamu na marafiki au familia. Katika nyakati hizo, popcorn inakua kama kiungo kinachounganisha watu, inaleta mazungumzo, vicheko na pia ukaribu. Kwa mtazamo wangu vyakula kama hivi vina thamani zaidi ya kushibisha si ya kushibisha vinaweka kumbukumbu na kujenga mahusiano. Pia, ninapenda popcorn kwa sababu ni chaguo bora ya kiafya ikilinganishwa na vifanwa vingine. Hasa, inapopikwa. Inapikwa kwa njia rahisi bila mafta mingi au sukari nyingi. Inanipa hisia kwamba, ninafraia kitu kizuri bila kujilaumu sana kiafya, ama kujiathiri kiafya. Hii inanifanya nifraie kwa amani zaidi ya akili na inanipa utulivu. Zaidi ya yote popcorn hunipa urahisi wa uhuru. Na uhuru, si chakula kinachohitaji, uma ama sahani kubwa. Ninaweza kukila taratibu kwa mikono bila usumbufu. Hii hunifanya nijisikie nimepumzika na uhuru, hasa ninapokua katika hali ya mapumziko au burudani. Kwangu mimi, napenda popcorn kwa sababu ni rahisi ya kufurahisha na inaweza kubadilika ladha. Pia, inaambatana na nyakati za furaha na mapumziko. Kwangu mimi, popcorn siyo tu kitafuniwa bali ni sehemu ndogo ya sherehe za maisha, zinazofanya siku iwe nyepesi na yenye tabasamu. Pia inanikumbusha nyakati ninazokuwa nikona furaha zaidi na nikona watu ninaopenda karibu na mimi.

Kwangu mimi, malengo nilionayo kazini ni mengi. Malengo nilionayo katika kazi yangu ni kuwa mtaalamu mwenye thamani, pia mwenye kuaminika na anayekua kila siku. Si kwa ajili ya mafanikio ya kifedha pekee, bali pia kuwa ajili ya kujijenga, kuchangia kwa maana na kuwacha alama chanya katika kile ninachofanya. Kazi kwangu sio tu chanzo cha kipato. Bali ni sehemu muhimu ya utambulisho wangu na mchango wangu kwa jamii. Kwangu, lengo langu kuu katika kazi ni kufanya kazi kwa ubora, wa juu na uadilifu. Ninajitahidi kila siku kuhakisha kuwa kazi ninayotoa inakithi viwango vya juu, iwe ni kwa mteja, mwajiri ama mshirika. Napenda nijulikane kama mtu anayeheshimu kazi anayekamilisha majukumu kwa usahihi na anayejali matokeo ya kazi yake. Kwangu, sifa njema na uaminifu ni mtaji mkubwa kuliko mafanikio ya haraka. Pia, nina lengo la kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Dunia ya leo, hubadilika kwa kasi. Hasa katika zama za teknolojia na ushindani mkubwa. Kwa hivo, ninajiekea lengo la kujifunza mambo mapya mara kwa mara. Ndio ili niboreshe uwezo wangu na kufungua akili yangu kwa mbinu na maarifa mapya. Mimi, ninaamini kwamba mtu anayesimama kujifunza anaanza kubaki nyuma. Hivyo, ukuaji wa kitaaluma ni safari endelevu kwangu. Zaidi ya hayo nina lengo la kujitegemea na kujijengea uthabiti kazini. Ninapenda kwa na uwezo kusimama kwa miguu yangu, kupanga kazi yangu kwa busara na kuwa na mwelekeo wa muda mrefu. Hii inanipa uhuru wa kufanya maamuzi bora, kuhusu kazi zinazochagua, namna ninavyofanya hizo kazi na mwelekeo ninataka kufuata katika taaluma yangu. Pia lengo la kuwa na usawa katika kazi na maisha yangu binafsi. Ingawa ninathamini kufanya kazi kwa Bidii Ninaelewa pia umuhimu wa afya ya mwili pia ya kiakili na mahusiano ya kijamii. Nataka kazi iwe sehemu ya maisha yangu. Sio kitu kinachotawala maisha yangu yote. Lengo langu ni kufanya bila kupoteza amani ya ndani na furaha ya maisha na pia maisha yangu ya mahusiano ya kijamii. Aidha, nina lengo la kutoa mchango chanya kwa wengine kupitia kazi yangu. Nataka kazi ninayofanya iwe ya maana, iwe ya kusaidia watu na inatatua matatizo au inatoa maarifa yenye faida. Kwangu, mafanikio ya kweli, ni pale ninapojua niko na kazi yangu, imeleta mabadiliko. Hata kama ni mabadiliko kidogo katika maisha ya mtu au jamii. Kwa mtazamo wa muda mrefu, nina lengo la kujijenga kama kilelezo, cha nidhamu, kujituma na maadili mema ya kazi. Nataka wale wanaofanya kazi nami, au wanaonifahamu kitaaluma wanione kama mtu anayeheshimu kazi yake na anayejali maendeleo ya pamoja. Kwangu mimi, malengo yangu katika kazi ni kukua kitaaluma, kufanya kazi kwa uadilifu, kujitegemea, kudumisha usawa wa maisha na kuwa na mchango wenye maana. Haya ndiyo malengo yanayonipa mwelekeo, motisha na sababu ya kuamka kila siku nikiwa tayari kutoa kilicho bora zaidi ndani yangu.

Mimi huwa napendelea kusafiri kwa GPS kuliko ramani ya karatasi. Hii ni hasa katika mazingira ya sasa yenye kasi na mabadiliko mara kwa mara. Hata hivyo, si chukulii GPS kama mbadala kamili wa ramani. Bali, kama chombo kinacho rahisisha safari na kunipa uhakika zaidi nina pokuwa njiani. Gps napendelea sana gps kwasababubina urahisi na ufanisi wake GPS hunionyesha mahali nilipo kwa wakati halisi hunipa muelekeo wa haraka na pia hunisaidia kufika ni nakokwenda bila kupotea. Hii ni muhimu sana na sana hasaa ninapo safiri katika maeneo nisiyo ya zoea. Nisioyazoea. Kwa mtazamo wangu, GPS hunipunguzia msongo wa mawazo unoweza kusababisha na kupotea na kuchanganyikiwa njiani pia. Tena napenda GPS kwa sababu hunipa tarifa za papo hapo. GPS hunionyesha hali ya barabara, msongamano wa magari, njia mbadala na wakati wakufika. Tarifa hizi, hunisaidia kupanga safari yangu kwa busara zaidi na kuokoa muda. Kwangu, uwezo wa kubadilika haraka ulingana na hali halisi ya barabara ni faida kubwa sana. Zaidi ya hayo, GPS hunipa uhuru wa kuzingatia safari enyewe badala kuhangaika na kusoma ramani kila wakati. Ninapokua na GPS, ninaeza kufurahia mazingira, kuzingatia usalama na kusikiliza mwelekezo kwa utulivu. Hii hufanya safari hivyo ya kufurahia zaidi na yenye mkazo mdogo. Hata hivyo, inatambua pia dhamana ya ramani ya karatasi. Ramani hunipa mtazamo mpana wa eneo mzima hunisaidia pia kuelewa muhelekeo wajumla na kunijengea uwezo wakujielekeza kijiografia. Katika bathi ya safari, hasa kielimu au hata utalii wa kina na pendelea kutumia ramani ili kuelewa vizuri ninapopita na mahusiano ya maeneo mbali mbali. Kwa mtazamo wangu mimi, ramani pia hunifundisha uvumilivu na umakini. Kwa sababu zinahitaji mtu kufikiria, kupanga na kufanya maamuzi ya makusudi. Hivyo, sipuhuzi kabisa ramani, bali ninaona kama chombo cha marifa zaidi kuliko chombo cha kasi. Mwisho ingawa nina dhamini ramani na maarifa yake na pendelea kusafiri kutumia GPS kwasababu ya urahisi wake, usalama, ufanisi wake pia katika dunia ya leo. Kwangu GPS husaidia kufika ninapokwenda na ramani ya akili. Huku ramani ikibaki kuwa nyenzo muhimu ya kunijengea ufahamu mpana wa maeneo ya maeneo na safari. Ahivyo, kwangu mimi napendelea GPS kuliko ramani.